Hali ya hewa ni nayo ipenda ni baridi kwa kuwa inaniwezesha naweza kutulia nyumbani si zunguki zunguki na pia nakula naamwa kupika isipokuwa kuosha viombo ama kufanya mausafi mingi inani chukua muda kwa kuwa baridi ikiwa mingi pia huchangamki zaidi.

Muda kwa muda sa zingine naweza kununua vitu kwa kutumia simu lakini sa zingine pia inakuwa ngumu So sasitumii sana. Na pia sa zingine ni ngumu kuamini watu anao ambao unanunua kutoka kwao.

Kuvaa vipuli saa zingine ni bora kwa kuonyesha urembo na utamaduni pia kwa kuwa mingini pia walivaa kuanzia kitambo. Lakini kwangu naeza sema mara kwa mara siyo kila mahali tu naeza kubali ama naeza taka kuvaa vipuli.

Vitabu ambavyo ninavyo vipenda kusoma naeza sema ni vitabu za kusoma, kuhusu historia, vitabu vya mapenzi na zaidi zaidi pia vitabu vya muziki. Hizo ndio vitabu aina tatu naeza vipenda.

Mradi mpya kuanzisha kazini na anza na kukupanga vizuri na pia kuambia marafiki wangu walio karibu waweze kuiangalia na pia zaidi zaidi na tafuta mawaidha kutoka kwa watu walio hilo walio kazini kabla yangu. Na pia wadogo pia na waomba mawaidha kwa kuwa akilimingi zinajenga kitu mzito.

Naweza kwangu kuwa kuhifadhi fedha nahifadhi katika benki. Mara kwakuwa ni rahisi kuipata ukiwa na simu na pia ukiwa na kadi ya benki ni rahisi kwangu ninasema zaidi nahifadhi katika benki.

Programu mingi nazo zitumia nawezasema kwa kuwa vile instagramu. Hapo ndiyo naweza sema sana, na pia YouTube kwa kuwa video. Na minginezo kwangu zaidi nawezasema instagramu.

Tikiti za tukio nimenunua kadha wa kadha za muziki na za mpira. Kwa kuwa saa zi ingine wikendi, vitu kama hizo ni vitu nafurahia kufanya. Na inaniwezesha kuongea na watu, kujua akili za watu, tofauti.

Teknolojia ya sauti natumai watu wengi wanaitumia. Kwangu ya naeza sema naitumia pia ni njema na pia ni haraka. Badala kushinda umeandika mambo mengi. Pia inakuwezesha na ina na pia inaokoa muda zaidi. Kwangu mo naeza sema eeh ndiyo naitumia teknolojia ya sauti.

Kwangu naezasema mziki napenda kuisikiza napea na uezi naezasema mziki wa kitambo, wamababu, wa kitamaduni. Na pia sa zingine mziki wa ina ya rap hiyo naifahamu vyema hata ikiwa marikani ama huku karibu tu nchini na pia Afrika mzima kwa wale wote wanaongea kiswahili. Mziki wawo na uenzi sana kwa kuwa na weza kuwelewa na nibora zaidi kwa kuwa naelewa ni mtu wana nisikiza na lugha na ielewa zaidi haraka pia.